Asante kwa swali nzuri ambalo umeniuliza, je ninapenda chakula kitamu, ni kweli napenda chakula kitamu. Na utamu ninaozungumzia ni chakula chenye ladha zuri, chenye kuvutia macho, chakula ambacho kinafaa kwa afya ya mwili, na pia kimeandaliwa vizuri. Chakula hicho lazima kiwe kitamu. Chakula mbacho kimeandaliwa vizuli, chakula ambacho kimefuata hatua zote za uandaaji ni lazima kiwe kizuri na pia na chakula ambacho kinajenga afya ya mwili lazima kiwe kitamu hivyo napenda chakula kitamu.

Asante kwa swali mzuri ambalo umeniuliza je nimewai kushiriki mashindano Ni kweli ndio nimesha wahi kushiriki mashindano na mashindano hayo ni mashindano ya liyari na nilishiriki nikiwa shule ya msingi mashindano ya liyari ni mashindano yenye ushindani mkubwa na ni mashindano ya navutia na ni mashindano ambayo kila mshiriki huwa anashiriki kwa nguvu ili aweze kuhakikisha anapata ushindi na pia watazamaji huwa wanashangilia mtu wao ambaye wanampenda na wanamuamini kwamba ni lazima atashinda Hivyo nilifurai sana kuwa miongoni mwa washindi na washiriki wa mashindano haya ya liyari asante.

Asante kwa swali zuri ambalo umeniuliza ninashughulikia kazi za dharura kwa namna gani mara nyingi katika utaratibu wa maisha swala la dharura lipo tu na haliwezi kuepukika na linapokuwa limetokea huwa nashughulika nalo vipi huwa ninaangalia uzito wa dharura kuna siku zingine kweli dharura ndiyo inabeba muktadha halisi wa jambo muhimu hivyo basi ni lazima niishughulikie mapema na kwa kadri niwezavyo ili kuhakikisha kazi zinasonga mbele kwa mfano nikiwa kazini kunaweza kukajitokeza dharura labda mtu amechomwa na msumari labda mtu ameweza kujikwaa na akaanguka akaumia hivyo anahitaji msaada wa kumpeleka hospitali ama kuwasiliana na watu wa huduma wa afya ili waje wamsaidie kwa hiyo inalazimu kuacha majukumu ambayo nilikuwa nayo kwenye ratiba na kueza kumsaidia swala la kuokoa mtu ni swala nyeti hivyo inahitaji kumsaidia na kueza kumwokoa hivyo swala la dharura kama hili ni lazima lipewe kipaumbele badala ya kuendelea na majukumu ya kawaida kwani unapokuwa umemsaidia mtu mwingine ukamwokoa katika hali mbaya na ukamsaidia ndiko mbaraka unakopatikana hivyo kuwasaidia wengine. Tuchukulie dharura na tuwasaidia kwa uaminifu na ndipo tuendelee na maswala mengine ama taratibu za kazi kulingana na siku hiyo asante.

Asante kwa swali zuri ambalo umenuliza nikwambie kuhusu utaratibu wangu wa kutumia kahawa ama chai Kusema ukweli huwa situmii kahawa na pia chai huwa ninatumia vinywaji tofauti huwa natumia uji hivyo ninapokuwa katika kupata kifungua kinywa huwa situmii kabisa kahawa na wala chai Muda ambao huwa natumia chai ama uji huwa ni asubuhi ndiyo muda ambao huwa ninapata kifungua kinywa ambacho huwa ni uji na pia umeweza kuniuliza je unakumbuka ni nini unavyoongeza ndani yake katika uji huwa naongeza blueband pamoja na siagi ya karanga na pia umeniuliza ni mahali gani unapo unayoipenda kunywa nyumbani ndio huwa napenda sana kunywa uji na pia umeweza kuniuliza unahisi jinsi gani bila kinywaji chako cha kawaida bila uji jamani kwa siku ninaweza nikahisi njaa kabla ya chakula cha mchana asante.

Asante kwa swali zuri ambalo umeniuliza, ninafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Ninapo jiandaa kwa ajili ya mkutano, mara nyingi kama mimi ndiyo msemaji, nilazima nipange hoja vizuli na niandaye vizuli, hotuba ambayo nitaenda kuisoma kwenye mkutano. Na pia nilazima nijue hathla ambao wataenda kunisikiliza. Na pia nilazima nijue ukubwa wa hathla hiyo. Ni watu wa kiasi gani ama watahuzulia wangapi. Pamoja ni lazima nijue elimu yao. Elimu ya hathla lazima niifahamu vizuli l. Kiwango cha elimu yao kikoje ili kita nilaisishia hata katika namna ya kuwasilisha hotuba. Yangu. Na pia nilazima nifahamu hadhula yangu juu ya utamaduni. Lazima nifahamu je hadhula yangu wanaishi katika utamaduni upi. Na pia nilazima nielewe juu ya mda. Hotuba yangu itatumia mda gani na hadhula yangu itakaa kwa mda gani. Hivyo ni vitu ambavyo huwa ninajiandaa vizuli. Na ni kuhakikisha ili hotuba yangu ikawe nzuli na yenye kuvutia asante.

Asante sana kwa swali zuri ambalo umeniuliza ninafanya nini wakati wa mgogoro na mtu. Suala la migogoro sio dhambi. Na binadamu wote wenye akili lazima waingie kwenye migogoro. Hivyo katika shughuli za kawaida za kila siku ni lazima tu kuingie katika migogoro. Baina ya mtu na mtu. Na jambo ambalo ni muhimu ni namna ya kutatua migogoro Jambo ambalo nalifanya ninapo ingia kwenye mgogoro huwa ni kutatua mgogoro na katika kutatua mgogoro mara nyingi kama nimekosea mimi huwa nakiri wazi na kuomba msamaha na mara nyingi swala la migogoro ni swala ambalo nilakujifunza na jambo ambalo najifunza na jivunia huwa nina mbinu ya kutatua mgogoro ambayo huwa tunaiita interpersonal skill ambayo inanisaidia sana katika kutatua migogoro asante.

Asante kwa swali ya zuri ambalo umeniuliza. Mara nyingi huwa inategemea na ratiba nilio nayo. Kama ratiba yangu itakuwa imebana huwa ninafanya jioni kama ratiba yangu haijabana huwa ninafanya asubuhi. Na mara nyingi mazoezi ambayo nayafanya ni mazoezi ya riadha. Hivyo huwa ninatembea umbali mrefu ama ninakimbia mbio. Huku ndiko kunakofanya mwili wangu uwe imara na misuli iliyo imara.

Asante kwa swali ya zile ambalo umeniuliza ninacheza na nani maranyingi mara nyingi ninapokuwa ninafanya mazoezi au michezo hua ninafanya na marafiki wa karibu ama wafanyakazi wenzangu hivyo michezo huwa naifanya na wafanyakazi wenzangu na pia na wanafamilia na sio hivyo tu wakati nipo shule huwa naifanya na wanafunzi wenzangu pamoja na walimu wanaonifundisha Asante.

Asante kwa swali zuri ambalo umeweza kuniuliza ya kwamba ninapenda kutembelea mji gani duniani mji ambao napenda kutembelea duniani natamani sana kufika Chicago na Washington zaidi napenda nifike Washington Marekani na nikaweze kujifunza mambo mbali mbali ambayo yanahusiana na teknolojia na ubora na umaridadi wa mji huu duniani. Asante